Katika kuanda reporti za kazi, jambo ambalo huwa nafanya, huwa natumia kompyuta yangu ama laptop yangu. Nikiwa na laptop yangu pale na kisha kwamba vitu vitu nilivukua nimevianda kazi zote za kutwa mzima ziko pale. Kisha sasa naanza na kazi zile zilivyokuwa zinafuatana kuanzia asubuhi. Kama ni kazi ya asubuhi labda naiweka pale nahakikisha kwamba nimerekodi vizuri. Na kwa jinsi iyo mambo yanakuwa yamepangeka vizuri.

Kwenda pwani, napenda kwenda pwani sababu ni sehemu ambayo nimezaliwa, nikalelea na nikakulia. Kwa hivyo ni sehemu ambayo huwa naipenda na familia yangu mingi iko kule watu wengi ambao nawapenda wako kule ni sehemu wambayo naipenda na kwenda kule huwa naenda mara, kwa mwaka, mara nene au ata tano.

Mkate ninaoupenda ni mkate wa wakupikwa ni mkate wa chapati. Mkate ninaopenda sababu mkate wa chapati ni mkate ambao umepikwa. Na wakati unatengenezwa uko pale unauona. Na wakati na kwanza pia nafurahia kupika mikate yenyewe kwa hivyo huwa ni jambo ama ni mkate ambao nikiula nafurahi sababu, kitu cha kwanza naeza kuutengeneza mimi mwenyewe. Na kama siutengenezi mimi mwenyewe najua jinsi gani unavyotengenezwa.

Katika kuwakaribisha wafanyi kazi wapya kazini jambo la kwanza kuhakikisha kwamba wameweza kutulia au wameweza kukaa vyema pale kazini. Jambo la pili ni kuwaeleza jinsi au namna kazi navio navyo fanywa. Na kuwaonesha zile ratiba na mifumo ambayo tunatumia pale kazini ndiposa wakaeze kuwa na hali au wakati wanafanya kazi mambo yawe laini.

Ili kuwatia wenzangu moyo jambo la kwanza ni kuelewa na kuhakikisha kwamba najua mambo wanayopitia pale kazini. Haswa kama najua kazi ni ngumu, naweza kuwapea pia stori yangu, waweza kuelewa jinsi mimi nilivyoanza sababu watu wakija pale kazini na wakupate kwamba wewe umekuwa pale, wanataka kujua ulianzia vipi ndiyo ukafika pale. Sababu kuna mtu labda ataona ni ngumu, lakini ukisha mweleza ile stori yako, huwa ana kuelewa.

Nikiwa na marafiki jambo ambalo napenda kufanya ni kuwa, napenda kuenda kutazama mpira na tukitazama mpira pamoja tunaakikisha kwa mba ni ile hali ya kujuliana hali pia tunazungumza kwa pamoja, tunapata kujua wiki imekuwa aje kazi imekuwa aje kwa ivo katika ile kutazama mpira tunakuwa na mazungumzo.

Kipaombele kazini kwa kweli ni mawasiliano sababu ukiwa pale kazini kama hamna hakuna mawasiliano kazi itakuwa ambaya na hakuna chochote kitafanyika. Kwa hivyo mawasiliano huwa ni kipaombele sana kwangu pale kazini na huwa napendelea wakati mawasiliano yanafanyika vyema bila kusukumana.

Naam natumia teknolojia ya sauti haswaa pale unapopata ninafanya mambo mengi na siwezi nikashika simu yangu. Kwa ivo natatumia teknolojia ya sauti katika kusungumza au kufanya mambo katika simu yangu. Pili ni kwamba pia wakati ninafanya na laptop yangu na nafanya mambo mengine huwa natumia na teknolojia ya sauti.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video sababu michezo ya video michezo ambayo inakufanya unakuwa busy. Na ni mchezo pia inakutoa katika hali ya kawaida ama hali ya uhalisia. Inakuweka katika hali, hali tofauti na maishi yako ya kila siku. Kwa hivyo, napenda sana kucheza michezo ya video.

Mfumo wa simu ninaoupenda ni Samsung. Huu ni mfumo wa simu ninaoupenda sababu ni mfumo uko na simu ambazo matumizi ni rahisi. Simu ambazo zinakalisha moto. Na simu ambazo pia bei yake ni bei nafuu ambayo unaweza ukanunua. Kwa hivyo, ninapenda mfumo wa Samsung.

Naam, kucheza ngoma, napenda kucheza ngoma na ninge penda kucheza ngoma sababuu kucheza ngoma ni kama kucheza anaza ki muziki na ni jambo mzuri la kujifurahisha ama la kuji entertain kwa hivo napenda kucheza ngoma.

Kupitia kutazama video mtandaoni, nitasema kwa kweli natumia niko na YouTube, huko ndipo sana sana napotazama video na pia TikTok lakini muda mwingi ninautumia pale youtube youtube sababu youtube iko na vitu vingi na video. Kwa mfano unaweza ukatazama movie na unaweza ukasikiza nyimbo. Lakini tiktok kunapata ni sehemu za zile nyimbo zimekatwa zikawekwa kule.

Sifa ya kiongozi, sifa mzuri ya kiongozi au sifa muhimu ni kusikiza. Kiongozi ambaye anasikiza anawaongoza tuseme ni wafanyikazi walio chini yake. Huwa na kiongozi mzuri sababu wakati unasikiza unaweza kuelewa na kujua mambo mengi. Yaswa utapata kuelezwa matatizo sababu wale wafanyikazi, wataweza kuwa hawakuogopi, wanajua wakikueleza utatimiza ama utafuatilia na kujua kiini cha mambo yanayoendelea kwa ivo huwa ni kiongozi mzuri sifa yake muhimu ni kusikiza.

Mimi ni mtu wa kuwai. Mimi si mtu wa kuchelewa. Mimi ni mtu wa kuwahi na napenda sana kuhakikisha kwamba nimewahi kwa wakati. Tukisema tunakutana au tunafanya kitu saa moja nafika pale kabla ya saa moja. Ndiposa nihakikishe kwamba kila kitu kiko sawa. Kwa hivo sipendi kuchelewa. Ukichelewa huwa unafanya mambo kwa wasiwasi na ukiwa haujatulia.

Mji mji ambao ningependa kutembelea ni mji wa vatikan naam vatikan ni mji ambao ningetembelea sababu ni semekana kwamba ni kama taifa iiliko ndani ya taifa. Kwa hivyo ni mji ambao ningependa kutembelea. Ndiposa nikawaze kuona mji ule unaendeshwa vipi. Sababu pia nasikia wanatumia fedha zao. Sii fedha tofauti tofauti.

Katika kufanya kazi ushirikiano na wengine nahakikisha kwamba tunawasiliana Mimi nasema siku zote kwamba mawasiliano, mawasiliano bila mawasiliano ama communication mambo hayawezi yakaenda sawa. Kwa hivyo ni vyema tuwasiliane kwanza tuelewane, tujue, tunafanya mambo vipi. Sababu tukielewana katika mawasiliano ushirikiano utakuwa jambo gumu. Kwa hivyo kazi itafanyika rahisi.

Mafunzo ya kazi yambao ya menisaidia kiukweli itakua ni uvumelivu sababu unawona bila uvumilivu kuna kazi zingine ambazo huwezi kafanya na labda utachoka ama utajisi unatumika vibaya kwa hivyo ni jambo ambalo ni mejifunza kwa mba lazima ukuwe mvumilivu kazini. Kwa hivyo hili ni funzo muhimu sana ambalo nimejifunza.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ili litakua jambo la kwanza ni uzalishaji sababu nimeona kweli uzalishaji wangu umeweza kukua kutoka asilimia sabini mbaka asilimia tisaini na tano. Iyo ni mraadi wa kuanzia kutoka asilimia sabini mbaka asilimia tisaini na tano. Iyo ni mraadi wa kwanzia.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii, jambo la kwanza, ni kukuwa ki masomo, ama kuimarishwa kwa masomo. Jambo la pili ni afya afya ni jambo ambalo ningependa kuona limeweza kuimarishwa katika jamii. Jambo la pili pia ni rasilimali na miundo misingi kama barabara hayo ndio mambo ningependa kuona yakiendelea katika jamii.

Katika kushughulikia kazi za dharura nahakikisha kwamba nimejua kazi yenyewe inahitaji nini. Nikishajua kazi yenyewe nahitaji nini sasa hapo. Najiandaa kupanga mfumo ambao nitaweza kushughulikia kazi hili. Sababu nisipojua inahitaji nini naweza kufanya na ukaweza kuchelesha kwa muda ulikuwa unahitajika. Kwa hivyo nikishajua inahitaji nini naweka mfumo ndipo naishughulikia.

Ujuzi ambao siku zote napenda kuweza kupeleka au kushugulikia ndiposa ukaeze kuimarika. Itakuwa ni mawasiliano na utengamanaji na wenzangu sababu hili ni jambo muhimu sana. Niko sawa katika mawasiliano na kutengamana na wanzangu lakini siku zote ningependa kuimarisha. Ndiposa nikawe katika ile nafasi ya kufanya kazi vyema.

Katika kujistawisha kazini wakati wa likizo au kujistawisha wakati wa likizo mi nahakikisha kwamba nimeweza kupumzika vya kutosha sababu nisipo tumia muda wa mapumziko ama ule wa likizo kupumzika vyema nitapata ukirudi kazini bado unajihisi uchovu na bado utakuwa bado hujastawi. Na jambo lingine pia huwa nafanya ni kufanya utafiti nahakikisha kwamba nimefanya utafiti sana kuhusu mambo ya pale kazini au ile miradi ya pale kazini kwa hivo wakati ninapo rudi kutoka likizo nahakikisha kwamba niko sawa.

Katika kushughulikia muda kazini, inategemea na kazi. Itategemea na kazi na pia mradi unaofanywa pale. Sababu kuna kazi inayohitaji muda mwingi na hilo lina linafanya kwamba ile kazi nitaipea muda mwingi. Lakini kazi ambayo inahitaji muda mdogo nitahakikisha nimeifanya kwa ustadi na haraka ndiposa nikaweze kuhitimisha kwa muda unaostahili.

Katika kuifadhi data yangu na kufadhi katika memory card au niko na hard drive pia ama ile nitua SSD. Naifadhi data yangu pale sababu mara nyingi kuna mambo na file zamaana ambazo wa sitaki kuwe kwa hivyo. Kwa hivyo nakisha ni mezi kufadhi pale na ziko sihimu mbao sikila mtuaneza kafikia.

Lengo la muda mrefu ambalo ninalo kazini ni kuhakikisha nimeongeza uzalishaji wangu hilo ni lengo la muda mrefu na pia katika hali hiyo nihakikishe ya kwamba nimeweza kufunza wafanyikazi wengine pia wakaweza kunawiri. Nimeweza kusaidia wafanyikazi kunawiri pale kazini.

Tukija kwa kuvaa saa, mi huvaa saa, mi navaa saa. Na saa ambayo navaa ni kasio, ila nembo yake na namba ya nimesahau Amin namba sio nembo, namba yake nimesahau, lakini mi navaa saa. Saa eeh ndoa kasio, saa ambayo niilinunuliwa kama zawadi na mchumba wangu, saa naipenda sana.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ningepewa nafasi ningeshiriki naam, ni kitabu cha My Life in Crime kiliandikwa na mwandishi anaitwa John Kiriamiti. Ni historia sababu ni historia na anachanganya na hadithi zake pale ndani. Mhusika na mpenda zaidi ni mwandishi mwenye John Kiriamiti, sababu ye ndiye alikuwa mhusika katika mambo haya. Na kushauri, alyenishauri alikuwa mwalimu wangu wa somu la kiingereza, na pia mwalimu wa somo la tamthilia ya kingereza. Naam ningepedna kusoma vitabu vingine, si kitabu kingine, vitabu vingine vya mwandishi sababu vinaelimisha.

Tukija kwa swala la kunywa maziwa, napenda kunywa maziwa, lakini nina muda sijakunywa maziwa ila chai pekee, yakiwa kwa chai sababu muda mwingi napika tu chai nanywa, lakini kwa kunywa maziwa nimekunywa wiki iliopita na maziwa yenye kwa hakika na napenda, napenda kuyanywa.

Nguvu zangu kazini ni nguvu za uongozi hasa wakati tuko na mradi ambayo inaendelea. Nikismama katika miradi hile uwa ninasonga kwa wepesi sana. Kwa hivyo nguvu yangu huonekana wakati huo wa kusimamia uongozi pale huwa unaenda bila bila matatiso sababu uwa naakisha mwasiliano. Watu anaelewana. Na ikiwa kunatatizo pia na wapasikio So vo guvu yangu wani ya kuongoza.

Uteratibu wangu wa asubuhi jambo la kwanza ni napoamka nahakisha nimeingia bafuni. Nimeingia bafuni naoga. Baada ya kuoga mimi huwa nanywa kiamsha kinywa. Na chai kwa mkate labda mahamri mandazi. Napenda kuamka haswa haswa saa moja saa mbili kwa sababu mimi hulala kuchelewa na itategemea pia kama nina kazi ya kufanya. Mambo yanayohitajika kufanya kabla ya kuondoka. Nahakikisha nimeangalia ratiba yangu. Na vifaa vyote ambavyo nitatumia kazini nimevibeba. Asubuhi yangu huwa ni shwari hua haina matatizo mengi.

Mahali ninapoishi ni kwenye ploti, ploti ya ghorofa tano na ikiwa ni ploti ya ghorofa tano, mimi niko kwenye ghorofa ya mwisho, ni ploti ikona watoto wengi na watoto wanapiga kelele. Nilihamia hapa novemba naam nimemaliza mwaka tayari. Na kitu ambacho ninapenda kuhusu mahala hapa ni kwamba kuna sehemu ambayo iwazi ambapo hali ya hewa ni nzuri. Na ni pia ni sehemu haina makelele mingi ya watu isipokuwa ni watoto tu katika ploti. Lakini shule zikifunguliwa, watoto wakirudi shule, mambo yanarudi shwari.

Na ni majira ya mvua wakati kuna mvua sababu ni majira ambayo vumbi inaweza kupungua na jua linaweza kupungua pia naam kwa hivo mi ni majira ambayo ninayapenda kukiwa na mvua mi huwa najifungia ndani labda nikitoka nikienda kazini.

Katika kuandaa ripoti za kazi, huwa ripoti za kazi kwanza huwa naziandaa kulingana na miradi. Sababu kuna miradi huwa inahitaji, baada ya kila siku unaandaa ripoti na kuna miradi ambayo inahitaji baada ya mwezi kuisha uandae ripoti. Kwa hivo, ripoti zangu huwa zina hivo. Kwa hivo, kama ni ripoti ambayo inahitaji kila siku, baada ya mwisho wa siku naanda ripoti pale kabla kufunga kazi, ndiposa niende nyumbani nahakikisha nimeandaa ile ripoti na ripoti ambayo inahitajika baada ya mwisho wa mwezi naianda pale kila mwisho wa mwezi.

Katika jambo la kuenda hospitali, ki hakika nitasema wacha nimshukuru mungu sababu ni mungu wa ajabu, sababu nimekaa muda mrefu sijaenda hospitali. Na mi huenda hospitali wakati napogonjeka, au wakati najisi kidogo siko sawa, pale naenda kukaguliwa. Kwe hivo, mara moja mara mbili kwa mwaka.

Kwa hivyo nywele zangu naweza sema ni mara mbili kwa mwezi mara mbili kwa mwezi hiyo ni kila baada ya wiki mbili huwa naenda nafyolea nywele yangu. Kwa hivyo huwa mimi si mtu napenda kukaa na nywele mara mbili kwa mwezi huwa kwangu haiko sawa kwa sababu zikiwa mrefu sana huwa nahisi zimeanza kunichokonoa kichwa. Nahisi kama nashikwa na stress vile kwa hivyo huwa ni mara mbili kwa mwezi.

Arufu ninayoipenda na arufu naweza shiriki labda ya tuseme ni arufu ya maua. Na itategemea pia ni maua ya aina gani sababu kuna maua huwa yana arufu kali. Arufu ambayo inaweza kafanya labda ukashikwa na maumivu ya kichwa. Kwa hivo wakati nahisi arufu hii ni wakati mvua inaponyesha. Wakati ambapo maua yamenawiri kwa hivyo. Hii ndio wakati nahisi arufu hii. Na arufu hii huwa sana sana inanikumbusha wakati nipo kule mashinani. Na sababu wakati mvua ilikuwa inanyesha maua yale yangenawiri vizuri. Yangetoa arufu fulani ambayo. Mpaka siku. Hata nipite mahali niyasikie yananipa ule ukumbusho. Nikipata arufu hiyo huwa inanikumbusha mbali sana. Wakati nipo mashinani. Wakati nimetulia wakati sina presha yeyote katika maisha.

Ili kuwatia moyo wenzangu mimi napenda kuwapea mifano na mifano napenda kuwapea ni mifano ambayo ni mifano kipo hai sababu wakati unapea mtu mfano upo hai kama mimi mwenyewe nawaambia nawapea mfano wa mimi binafsi mambo ambayo au changamoto ninazo zipitia wanapata kuelewa katika maisha, haya ni mambo huwa ni matukio tunayapitia kwa hivyo asione kwamba yeye yeye ndiye katika ile hali na hataweza kutoka.

Mimi hisia zangu kuhusu wasilisho huwa ni wazi sababu mawasilisho husaidia sana sababu utapata uwezi ukajua mapungufu yako na wasilisho mengine huwa ni ya kusaidia mtu kukua. Ingawaje kuna mawasilisho mtu atakupea upate wasilisho hilo si la kukujenga labda ni la kukudunisha. Kwa hivyo mi hujihisi hujihisi kwanza kutaka kuelewa wasilisho. Litanisaidia vipi katika maisha yangu kama ni la kujenga nam nitalitilia maanani na niweza kulifanyia kazi lakini kama ni wasilisho ambalo labda ni la kunidunisha ama nijihisi kwamba mimi sio mtu wa faida. Nitalitupuza.

Jambo jipya ambalo ningependa kujifunza ingekuwa ni urubani. Na urubani ni jambo jipya ambalo ningependa kujifunza sababu huwa nikiangalia ndege ikipita angani huwa nakuwa na na lile wazo la kutafakari kwamba labda wale marubani wanajihisi vipi wakiwa pale angani. Naam, halafu pia kitu kingine pia huwa nafikiri mshahara wao ni mzuri itafanya huishi maisha maisha maisha mazuri pia. Kwa hivyo ningependa kujifunza urubani.

Katika kusherekea mafanikio ya timu, uwa tunakusanyika pamoja, tunapata labda chakula, vinywaji, na katika kusherekea yale mafanikio, tunapiana nguvu sababu katika ale kupiana nguvu, nafanya mtu wa jisi viema na anapata ilifura ya kesho kuendelea na kufanya viema.

Nguo mbazo napenda kuzivaa, mi napenda kuvaa nguo ambazo ziko na mvuto na sio nguo ambazo labda rangi yake inangaa sana. Napenda kuvaa nguo ambazo ambazo zitanishika mwili au zinaendana na mwili wangu lakini zisinishike sana. Hizo nguo ambazo nazipenda na nguo ambazo ziko na fasheni.

Mtu ambaye alinifundisha jambo muhimu atakuwa ni babu yangu. Babu yangu aliweza kunifundisha jambo muhimu katika maisha ni kwamba jambo la kwanza. Jiheshimu na ujiamini. Ndilo jambo la kwanza na siku zote wakati wowote ukiwa mahali popote iwe ni kazini au ni wapi. Katika maisha yako jiekee akiba yako mwenyewe. Sababu hujui kesho iko vipi. Na wakati unajiekea akiba yako mwenyewe, unapata kuwa katika msimamo mzuri kimaisha kifedha na hauwezi ukapatwa na changamoto ambazo watu wengi wakipatwa nazo hawezi kujikwamua.

Nita sema nafanya vyote, napenda kucheza, au kutazama michezo. Lakini katika kucheza si sana sababu mini mtu wa kujifungia ndani ya nyumba. Lakini hila kama ni michezo ya video, huwa naichiza sana na kutazama michezo huwa napenda sana sabau huwa na tazama michezo ya mpira wa miguu hasa michuwano ya ligi kuu ya uingereza na pia ligiku ya Europa. Kwa ivo, evo ni vitu huwa na vifanya sana.

Mfumo wa simu ninaopendelea ni mfumo wa samsung. Mfumo wa simu ninaopendelea ni mfumo wa samsung. Sababu samsung ni simu ambayo ikona mfumo mzuri. Alafu mifumo yao ni kwamba inaweza tumika kirahisi. Bei yake ni rahisi pia na iko na mwonekano wa kupendeza kwa hivyo ni mfumo mzuri ninaopenda.

Katika upangaji wangu wa kazi jambo la muhimu sana ambalo, jambo ambalo huwa naliangazia sana ni dharura au kazi gani inahitajika sana kwa dharura kwa hivyo hilo ni jambo huwa na lizingatia sana, na kazi ambayo inahitajika kwa dharura ndio inapoanza halafu kazi ambayo haina uzito inafuata baadaye kwa hivo katika upanga kazi hilo ndio jambo nazingatia zaidi.

Jambo linalonipa motisha kazini ni ninapokuona uzalishaji wangu unakua. Ni jambo linaipa motisha sana sababu hakuna furaha mzuri ama furaha inaweza ikashinda uzalishaji wako kuongezeka kwa hivyo ninapoona uzalishaji wangu umekua ili ni jambo inanipa motisha sana kwa kazi yangu.

Naam, napenda kula popcorn, ingawaji nimekawia, kuna muda, sijazila, sababu huwa sitoki toki sana, lakini huwa nazipenda. Nikiwa na yale mahindi ya kuzitengeneza, huwa nazitengeneza nyumbani, lakini kama sina huwa siwezi nikazitengeneza, lakini napenda kuzila.

Ninapotaka kustaree jambo ambalo mi uwa nafanya ni uwa naenda katika sehemu za burudani. Jambo la kwanza, najumuika na marafiki zangu pale, tunanunua vinywaji. Kwanza tunaagiza chakula, kwanza tunashiba. Kisha tukisha shiba pale, tunagizua vinywaji. Tunakunywa, tukicheza michezo kama pool. Au kusekata DNZ pia.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni jinsi ya kukabiliana na changamoto wakati wa kazi za dharura sababu kuna wakati mwingine utapata kazi ni ya dharura lakini kazi yenyewe haikosi changamoto kwa hivo haya ni mafunzo ambayo ningeweza kutaka kuyapata ndiposa niwe katika hali mzuri ya kuongeza uzalishaji wakati nafanya kazi za dharura.